Kwa kawaida, mimi hufanya mazoezi yangu asubuhi. Asubuhi kunanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, akili ikiwa wazi na mwili umeamka vizuri baada ya kupumzika. Mazoezi ya asubuhi pia husaidia kuboresha umakini siku nzima, kupunguza msongo wa mawazo na kuweka ratiba nzuri kabla ya majukumu mengine kuanza. Hata hivyo, jioni pia ni wakati mzuri kwa watu ambao wanakuwa na nguvu zaidi baada ya kazi au masomo. Kikubwa ni kuchagua muda unaokufaa na kuufanya kuwa kawaida kwa sababu mazoezi yananisaidia afya bila kujali muda uliochagua.

Kwa mtazamo wa jumla, ningesema napenda zaidi kutazama michezo. Ingawa kucheza pia kuna faida zake. Kutazama mchezo, kunipa nafasi ya kujifunza mbinu nidhamu na kazi ya timu kutoka kwa wana michezo tofauti. Pia huleta burudani na kuunganisha watu hasa wakati wa mechi kubwa. Kwa upande mwingine, kucheza mchezo ni muhimu sana kiafya kwa sababu huimarisha mwili, upunguza msongo wa mawazo na hujenga mshikamano na wengine. Kwa hiyo, ingawa kutazama ni kufurahisha kucheza michezo kuna bauki kwa njiya bora ya kuboresha afya na maisha kwa ujumla.

Kwa mtazamo wangu, napendelea kuandika kuliko kuongea. Ingawa zote mbili zina umuhimu wake, kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri kabla ya kuyaeleza. Hivyo ujumbe huwa wazi na unaeleweka kwa urahisi. Pia kuandika huruhusu mtu kurejea alichoandika, kukisahihisha na kuhakikisha hakuna taarifa muhimu imeachwa. Hii ni muhimu sana katika mawasiliano rasmi kama barua ripoti au maelezo kielimu. Kwa upande mwingine, kuongea kuna faida ya kuwa haraka na kuleta hisia na maelewano ya karibu zaidi katia watu. Mazungumza ya ana kwa ana husaidia kuelewa hisia za mwingine kupitia sauti na lugha ya mwili. Hata hivyo, wakati mwingine kuongea kunaweza kusababisha ujumbe kupotea au kutoeleweka vizuri. Kwa hivyo, kwa ujumla, naona kuandika ni njia bora zaidi kwangu kueleza mawazo kwa ufasaha huku kuongea nikikitumia pale inapohitajika kwa mawasiliano ya haraka au ya kijamii.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni pamoja na uadilifu, mawasiliano mazuri, uwajibikaji na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri huwa mwaminifu na hufuata wa maadili, jambo linalojenga imani kati yake na wale anaowaongoza. Pia huwasiliana kwa uwazi, akieleza malengo na matarajio kwa njia inayoeleweka ili kila mtu ajue wajibu wake. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri huwajibika kwa maamuzi yake na huwa tayari kukubali makosa na kujifunza kutoka kwake. Uwezo kusikiliza maoni ya wengine ni sifa muhimu sana kwa sababu huwafanya watu wajisikie kuthaminiwa na husaidia kufanya maamuzi bora. Kwa ujumla kiongozi mzuri huongoza kwa mfano huhamasisha wengine na hujenga mazingira na ushirikiano na maendeleo.

Napendelea hali ya hewa ya wastani. Inayokaribia baridi kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye umakini zaidi. Hasa wakati wa kufanya kazi ya kusoma kwa sababu mwili hauchoki haraka kama ilivyo kwenye joto kali. Pia ni rahisi kuthibiti baridi kwa kuvaa nguo za ziada tofauti na joto ambalo wakati mwingine husababisha usumbufu, jasho jingi na kupungua kwa nguvu. Hata hivyo baridi kali kupita kiasi nayo si nzuri kwa sababu inaweza kuathiri afya na kufanya shughuli kuwa ngumu. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu hali ya hewa ya baridi ya wastani ndiyo bora zaidi kwa faraja afya na utendaji mzuri wa shughuli za kila siku.

Wakati wa jua kali, mimi napendlea kufanya shuguli zinazo nisaidia mwili na akili kubaki katika hali ya utulivu na kuepuka uchovu. Mara nyingi ningechagua kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba, ni kijishugulisha na shugli tulivu kama kusoma kuandika au kutumia mda kujifunza kitu kipya. Pia ni muhimu kunywa maji ya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na kupunguza athari za joto kali. Ikiwa ni lazma kutoka inje napendelea kufanya hivi asubui au jioni wa kati jua si kali sana. Kwa ujumla wakati wa jua kali napendelea mazingira tulivu na shuguli zisizo na msongo mkubwa ili kulinda afya na kubaki mtu mwenye nguvu.

Kwa mtazamo wangu, ningesema napendelea kufuata timu zinazo jitahidi na zenye nidhamu ya juu. Si lazima kuwa maarufu sana kwa mfano katika soka. Napenda timu zinazo cheza kwa ushirikiano, mikakati mizuri na ambazo zinajali maadili ya michezo. Kufuata timu kama hizi, kunafurahisha kwa sababu unapata kuoana mbinu bora, mshikamano wa wachezaji na namna wanavyo shirikiana kufanikisha ushindi. Pia, timu kama hizi, mara nyingi, huhamasisha shabiki kuwa na uvumilivu, kujituma na nidhamu, siyo tu kwa kushinda mechi. Kwa ujumla, ninapenda timu zinazojitahidi kuwa bora, zinazodhamini madili na ambazo hujenga shauku kwa mashabiki bila kujali ni maarufu au la.

Ndiyo, mimi ninapiga kura kwa sababu ni haki na wajibu wangu kama raia kushiriki katika maamuzi yanayoathiri nchi na jamii kwa ujumla. Kupiga kura hunipa nafasi ya kuchagua kiongozi ninayowaona wana uwezo na maono ya kuleta maendeleo. Hasa katika maswala muhimu kama ajira, elimu, afya na uchumi. Pia ninaamini kuwa hata kura moja ina thamani, kwa sababu mabadiliko huanza na ushiriki wa mtu binafsi. Kabla ya kupiga kura, huwa najitahidi kuelewa wagombea na sera zao ili kufanya maamuzi wenye manufaa. Kwa hivyo, kwangu kupiga kura ni njia ya kuonyesha uwajibikaji na kujali mstakabali wa taifa langu.

Kama mimi mwenyewe, kwa kawaida ninapoanza kazi. Hatua ya kwanza huwa ni kupanga ratiba ya siku. Hii inamaanisha kuangalia majukumu yote ya siku hiyo, kipaumbele cha kazi muhimu zaidi na kuhakikisha kuwa nina rasilimali zote zinazohitajika kama vifaa taarifa au nyaraka. Baada ya kupanga huwa naanza na kazi za kipaumbele zile ambazo zinaweza kuathiri matokeo ya kazi zingine au zinahitajika muda zaidi. Pia huwa nakagua maelezo au data muhimu kuhakikisha kila kitu kiko sawa kabla ya kuendelea. Hatua hii ya kwanza kusaidia kuanza siku kwa utulivu kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi iwe na mpangilio mzuri ili siku nzima niwe na ufanisi mkubwa.

Ndiyo ninapenda kutembea kwenye msitu kwa sababu kuna nipa utulivu wa akili na kuna nisaidia kuungana na mazingra ya asili. Kutembea msituni hunifanya nijisikie nikiwa huru na mbali na kelele na msongo wa maisha ya kila siku. Jambo linalo nisaidia kupunguza mawazo mengi na kuongeza umakini. Pia hewa safi na mandhari ya kijani huchangia afya ya mwili na akili na hunifanya nijisikie mtu mwenye nguvu baada ya matembezi. Zaidi ya hayo kutembea kwenye msitu hunipa nafasi ya kutafakari, kujipanga upya na kudhamini uzuri wa mazingira ya asili. Kwa ujumla ni shughuli ninayopenda kwa sababu inanipa amani furaha na nguvu mpya.

Study muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na uangalifu kwa undani mawasiliano mazuri na ujuzi wakiteknolojia. Uangalifu kwa undani ni muhimu ili kuhakikisha kila kazi inakamilika bila makosa. Hasa pale ninaposhugulika na tarifa, ripoti au bidhaa zinazohitajika ubora wa hali ya juu. Mawasiliano mazuri usaidia kushirikiana na wenzangu kueleza mawazo kwa uwazi na kushugulikia changamoto kwa urahisi bila mukanganyiko. Ujuzi waki teknolojia ni muhimu kwa sababu kazi nyingi sasa zinategemea mfumo wa kompyuta, data na programu maalumu. Kuwa na study hizi kuna nirahisisha kazi na kuangeza ufanisi, zaidi ya hae uweza wakupanga mda na kushugulikia changamoto kwa haraka ni study nyingine muhimu inayosaidia kufanya kazi kwa usahihi na kwa wakati unaofa. Kwa kifupi, study hizi huchangia moja kwa moja ufanisi, ubora na maendeleo kazini.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko kidogo wa chumvi na utamu kwa sababu ladha hii hunifanya chakula kiwe cha kuvutia si chenye kupita kiasi wala kinasababisha uchovu wa ladha. Chakula kilicho na mchanganyiko mzuri huchangia hisia na za furaha wakati wa kula huku pia kikitoa ni shati ya kuridhisha mwili. Zaidi ya hayo nawapenda vyakula vinavyo tengenezwa kwa viambato safi na virutubisho vina faida kiafya. Kwa sababu si tu vinanipa ladha nzuri bali pia husaidia afya ya mwili na kiakili. Kwa kifupi chakula chenye ladha ya mchanganyika wa chumvi na utamu. Kikichanganywa na viambato safi ndiyo ninachokipendelea kwa sababu kinaniridhisha hisia za mwili na kwa wakati moja.

Nikiwa mtoto, nilipendelea kutumia mda wangu wa utotoni kwa shuguli za kujifrahisha na kujifunza. Kama kucheza michezo ya enje, soma hadithi na kushirikiana na marafiki. Nilifrahia pia kufanya vitu vya ubunifu kama kuchora. Kuandika hadithi fupi au kujaribu mbinu mpia za kushugulikia changamoto na ndogondogo. Kwa sababu vile nisaidia kujenga ubunifu na ustadi wa kufikiri haraka. Zaidi ya hayo nilipendelea pia kutumia mda kwenye shuguli za kifamilia kama kutembelea bustani kushiriki kwenye michezo ya familia na kusaidia kazi ndogondogo nyumbani. Jambo lililonifundisha ni damu, mshikamano na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Kwa kifupi nilipenda kushirikiana na wezangu kujifunza na kufanya shuguli za ubunifu ambazo zilinifanya nijisikie furaha na kujenga ustadi mzuri wa maisha.

Ndiyo, ninapenda kutembea ziwa au mto kwa sababu ni njia nzuri ya kuungana na asli na kupata utulivu wa kiakili. Kutembelea maeneo kama haya, kuna nipa nafasi ya kupumzika, kufrahia mandhari ya maji na kuona wanyama na mimea kiasli. Maji ufanya mtu ajisikia mtulivu na mara nyingi kusadia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afia ya mwili na kiakili. Wakati mwingine napenda kufanya shuguli ndogo ndogo kama kuogelea, kutembea pwani ya ziwa au kujaribu kuvua samaki. Jambo linaloongeza furaha na kumbukumbu zuri. Kwa kifupi kutembelea ziwa au mto ni furaha ya asli inayenipa utulivu starehe na furusa ya kuthamini mazingira.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Mara nyingi huitumia kuwasiliana na familia, marafiki au watu wa kazi kupitia simu, ujumbe mfupi au mitandao ya kijamii kwa sababu inarahisisha mawasiliano ya haraka. Pia huitumia kutafuta taarifa muhimu mitandaoni kusoma habari na kujifunza mambo mapya yanayosaidia katika kazi au maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, simu hunisaidia kupanga ratiba, kuhifadhi kumbu kumbu na kufuatilia majukumu yangu. Wakati wa mapumziko, huitumia pia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video fupi kwa ujumla. Simu ni kifaa muhimu kinachonisaidia kuwasiliana, kujifunza na kupanga maisha yangu.

Ndiyo, ninapenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na ladha nzuri. Samaki wana virutubishi muhimu kama protini, mafuta yenye afya na madini ambayo husaidia kuimarisha mwili na akili. Pia ni rahizi kuandaa kwa njia mbalimbali kama kukaanga, kuchemsha au kupika kwa mchuzi. Hivyo, hauchoshi kula mara kwa mara. Zaidi ya hayo, kula samaki huchangia lishe bora na husaidia kudumisha afya ya moyo. Kwa ujumla, napenda samaki kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu, ladha na faida za kiafya kwa wakati mmoja.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanisaidia kufikiri kwa umakini na pia hunipa burudani ya kiakili. Michezo ya ubao kama drafti, chesi au monopoli hunifundisha kupanga mikakati kuwa mvumilivu na kufanya maamuzi kwa uangalifu. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia kwani huleta mazungumzo, kicheko na ushindani wa kirafiki. Zaidi ya hayo, michezo ya ubao husaidia kupumzisha akili huku ikiendelea kuwa na hai na makini. Kwa ujumla ni michezo ninayoipenda kwa sababu inaniunganisha burudani, elimu na mshikamano wa kijamii.

Ndio, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani hasa kwa sababu ulikuwa wakati wa nguvu nyingi, ndoto nyingi na fursa za kujifunza bila hofu kubwa. Ujana hunipa kumbukumbu za kujaribu mambo mapya kujifunza kutokana makosa na kujijenga kitaratibu bila shinikizo kubwa la majukumu. Hata hivyo si kwa kila kitu kwa sababu kadri mtu anavyokua hupata hekima uzoefu na huelewa mpana wa maisha. Kwa hiyo ningependa kurudi ujana nikiwa na maarifa niliyo nayo sasa ili nifanye maamuzi bora na nijiamini zaidi na nitumie vizuri fursa zilizokuwepo.

Ujuzi ambao ni nahitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na mbinu za kushugulikia changamoto kwa haraka na kwa ufanisi. Mara nyingi, wakati wa kazi au masomo, kuna wakati changamoto mpya zinazotokea ambazo zinahitaji ufahamu wa kina na suluhisho za haraka na kuboresha ujuzi huu kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi. Pia, nigependa kuimarisha mawasiliano ya kitaalamu kwa sababu kuwasiliana kwa wazi na kwa usahihi kunanisaidia kushirukia vizuri na wenzangu na kuhakikisha kila jambo linaeleweka. Zaidi ya hayo, ubunifu na mbinu za kutatua matatizo ni ujuzi mwingine muhimu. Kuweza kufikria inje ya kawaida kusaidia kupata suluhisho bora bila kuchelewesha kazi. Kwa kifupi kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kuwa mtu mzuri zaidi kazini na katika maisha ya kila siku.

Ninapendelea pahali ambapo pana kimya kuliko pahali pa kelele kwa sababu kimya hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kuwa makini zaidi kwa kitu ambacho ninachokifanya. Mahali pa kimya hunirahisishia kupanga mawazo, kufanya maamuzi na kukamilisha kazi kwa ufanisi bila usumbufu wowote. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya najisikie mtu mwenye amani ya ndani. Ingawa kelele zinaweza kufaa katika mazingira ya sherehe au burudani kwa shughuli zinazohitajika umakini kama kazi, kusoma au kutafakari napendelea mazingira ambayo yana utulivu. Kwa ujumla, kimya hunipa nafasi ya kujijenga kiakili na kufanya mambo kwa umakini zaidi.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ukosefu wa heshima na kutokua mwaminifu. Watu wanaokosa heshima hupunguza dhamani ya wengine, wanavunja misingi ya mawasiliano mazuri na mara nyingi kusababisha migogano isio na maana. Kutokua mwaminifu kunachosha kwa sababu huchangia kutokuelewana, kuharibika kwa uhusiano na kupoteza imani kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, tabia za kujiona bora kuliko wengine au kuingilia maisha ya watu bila ruhusa pia nichukizo. Kwa sababu inavunja faraga na kuleta hisia za kutoridhika kwa kifupi ukosefu wa heshima kutokua mwaminifu na kujiona bora kuliko wengini, ni tabia zinazochukiza kwa sababu zinaharibu uhusiano na heshima ya kijami.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na kusaidiana na watu wanaonizinguka kwa njia mbali mbali. Kwa mfano, ninashiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji au mtaa. Kazi za usafi wa mazingira na kusaidia pale inapohitajika kama kutoa ushauri au msaada mdogo kwa majirani. Pia, ninajitahidi kuwa na mawasiliano mazuri na watu kusikiliza changamoto zao na kuchangia mawazo yenye kujenga pale panapohitajika. Kushiriki kwangu kunajumuisha pia kuheshimu sheria na maadili ya jamii kwa sababu hilo husaidia kudumisha amani na mshikamano. Kwa ujumla, nashiriki katika jamii yangu kwa vitendo vidogo lakini vyenye maana inavyo imerisha umoja na maendeleo ya pamoja.